Chakula cha kigeni ambacho nimewahi kujaribu ni pizza ya Italia. Nilivutiwa na mchanganyiko wa jibini lililo yeyuka, mchuzi wa nyanya na vipande vya nyama au mboga juu yake. Ladha yake ilikuwa tofauti na chakula cha kawaida nilichozoea. Hasa kwa sababu ya viungo vyepesi lakini vyenye harufu nzuri. Pia niliwahi kuonja bugger ya Marekani ambayo ina mkate laini nyama ya kuchoma na mboga mbichi. Ilikuwa tamu na ilishibisha haraka. Kuonja vyakula vya kigeni hunifundisha tamaduni za watu wengine na kunanipa uzoefu mpya wa ladha. Inanifanya kuwa na hamu ya kujaribu vyakula vingine zaidi kutoka nchi tofauti duniani.

Maranyingi asubuhi nakula chakula chepesi lakini chenye kunipa nguvu. Kawaida huwa nakula mkate na chai au kahawa. Hasa nikihakikisha siku nyingine nakula mayai kwa sababu yanashibisha na kunipa nguvu ya kuanza siku. Pia napenda uji. Hasa uji wa wimbi au wa mtama kwa sababu ni mzuri kwa tumbo na afya. Wakati mwingine nikibadilisha nakula ndizi au tunda lingine pamoja na kikombe cha chai. Si kila siku huwa sawa. Inategemea muda nilio kuwa nao asubuhi, na kile kilichopo nyumbani, lakini ujumla napendelea kifungua kinywa kisicho kizito sana ili nisiwe mzito wakati wakazi au masomo.

Ndiyo, nimeshawahi kununuwa tikiti za Tukio, Mara Kadha. Kawaida, hununuwa tikiti za mechi za mpira, matamasha ya muziki au hafla za burudani zinazo fanyika mjini. Mara nyingi, hununuwa tikiti mapema ili kuepuka msongamano wa dakika za mwisho na pia kupata bei nafuu. Njia ninayo pendelea ni kununua mtandaoni kupitia simu, kwa sababu ni rahisi na haraka. Baada ya kununua, hupokea ujumbe wa uthibitisho au tikiti ya kielektroniki ambayo ni rahisi kuhifadhi. Kabla ya kununua tikiti, huwa naangalia vizuri tarehe ya tukio. Mahali, litakapo fanyika na masharti ya kuingia ili kuepuka usumbufu. Kununua tikiti hunifanya ni jisikie nimejianda vizuri na hunipa msisimuko wa kusubiri siku ya tukio. Pia ni njia nzuri ya kupanga muda wangu na kufurahia burudani pamoja na marafiki au familia.

Ninaposhughulikia udhaifu wangu kazini kwanza hujitambua na kukubali badala ya kuuficha. Nikigundua eneo ambalo sipo imara, hujitahidi, kujifunza na kuboresha kupitia kusoma, kuuliza maswali au kuomba msaada kwa wenzangu. Pia hupenda kupokea maoni kutoka kwa wasimamizi au wafanyakazi wenzangu ili nijue ninachohitaji kurekebisha. Kujiwekea malengo madogo madogo ya kuboresha udhaifu huo hatua kwa hatua. Wakati mwingine hupanga kazi zangu vizuri ili udhaifu wangu usiathiri utendaji wa ujumla. Kwa kufanya hivyo, hujifunza kutokana na changamoto na kugeuza udhaifu wangu kuwa nafasi ya kujifunza na kukua kazini.

Kazini nimepata mafanikio kadhaa ambayo yamenijengea uzoefu na kujiamini. Moja ya mafanikio makubwa ni kuboresha utendaji wangu kwa kukamilisha kazi kwa wakati na kwa ubora unaokubalika. Pia nimefanikiwa kujifunza ujuzi mpya hasa katika matumizi ya teknolojia na kufanya kazi kwa ushirikiano na wengine. Kupitia juhudi na nidhamu nimeweza kupata pongezi au kutambuliwa na wasimamizi kwa bidii na kujituma kwangu. Mafanikio mengine ni kuboresha mawasiliano kazini, jambo lililosaidia kupunguza migogoro na kuongeza ushirikiano wa timu. Pia nimefanikiwa kushughulikia changamoto bila kukata tamaa na kila changamoto imenisaidia kukua kitaaluma. Kwa ujumla, mafanikio haya yamenifanya nijione nina thamani kazini na yamenipa motisha ya kuendelea kujifunza, kufanya kazi kwa bidii na kujitahidi kufikia malengo makubwa zaidi katika kazi yangu.

Ningependa kutembelea japani siku moja. Nchi hii ina nivutia kwa sababu ina mchanganyiko wa kipekee kati ya utamaduni wa zamani na maendeleo ya kisasa. Napenda kuona misitu ya cherry blossom, makaburi ya kihistoria na miji yenye teknolojia ya juu kama Tokyo. Pia ninavutiwa na chakula cha kijapani kama sushi na ramen na ningependa kujaribu chakula hicho mahali pake. Nchi pia ina historia ndefu na mila za kipekee ambazo ningependa kujifunza. Pamoja na sherehe na festival mbalimbali ninazo fanyika kila mwaka. Zaidi ya hayo napenda mtazamo wa utulivu na nidhamu ya watu. Jambo ambalo linaonekana katika maisha ya kila siku na mfumo wa usafiri. Kutembelea Japani kungekuwa fursa ya kuona dunia tofauti. Kujifunza lugha na mila na pia kupumzika huko nikifurahia mandhari ya asili na miji ya kisasa. Ni inchi ambayo ingenipa uzoefu wa kipekee na kumbu kumbu za maisha.

Ndiyo, napenda kutembea msituni. Kutembea msituni hunifanya nijisikie mtulivu na karibu na mazingira ya asili. Napenda kusikia sauti za ndege, upepo ukipita kwenye miti na kuona mandhari ya kijani ambayo hupunguza msongo wa mawazo. Pia, kutembea msituni ni njia nzuri ya kufanya mazoezi ya mwili na kupumua hewa safi. Wakati mwingine, hutumia muda huo kufikiri, kupanga mawazo au kupumzisha akili baada ya siku yenye, shughuli nyingi. Ingawa sipendi kwenda peke yangu sana nikitembea na rafiki au kikundi huwa salama na kufurahisha zaidi. Kwa ujumla, kutembea msituni hunipa amani ya moyo na hunisaidia kujisikia mwenye nguvu na furaha.

Mara nyingi hulea nywele zangu kila baada ya siku chache. Takribani kila siku mbili au tatu. Kulingana na jinsi ninavyokua, zimepoteza sura au kuungua kidogo. Napenda kuhakikisha nywele zangu ziko safi, laini na zenye mpangilio mzuri. Kwa sababu huchangia mwonekano wangu na hunipa kujiamini. Wakati mwingine, kama nimekuwa na shughuli nyingi au nikiwa safarini, nashughulikia nywele zangu kidogo tu kwa kutumia sampo na mafuta ya nywele. Kisha kuziweka kwa mtindo rahisi pia hufuatilia bidhaa zinazofaa aina yangu ya nywele. Ili zisiharibike au kuharibika haraka. Kwa ujumla, kulea nywele ni sehemu ya mtindo wangu wa kila siku. Na pia ni njia ya kujiheshimu na kuonyesha uangalifu kwa mwonekano wangu. Ni kitu ninachojitahidi kufanya kwa uthabiti ili nywele zangu ziwe nzuri kila wakati.

Ndoto yangu kubwa ni kufanikiwa maishani na kuwa na maisha yenye utulivu na maana. Natamani kufikia malengo yangu ya kielimu na kikazi. Ili niweze kujitegemea, kusaidia familia yangu na kutoa mchango chanya kwa jamii. Ningependa kuwa na kazi au biashara, itakayo niwezesha kutumia vipaji vyangu. Kujifunza kila siku na kukua kitaaluma. Pia ni na ndoto ya kusafiri na kuona dunia, kujifunza tamaduni tofauti na kupanua mtazamo wangu wa maisha. Zaidi ya yote, ndoto yangu nikuwa na afya njema, amani ya moyo na furaha ya kweli. Nikifanya kile ninachopenda kuhusu huku nikishi maisha ya uwadilifu na kuridhika.

Mara nyingi nasherehekea mwaka mpya kwa njia ya kawaida lakini yenye furaha. Kawaida huwa na wakazi wa familia au marafiki nyumbani au mahali tulipojipanga. Tunakula chakula kizuri, kuzungumza na kucheka pamoja. Wakati mwingine hupangwa hafla. Ndogo au kushiriki katika sherehe za mtaa. Ikiwa ni pamoja na kuangalia moto wa mechi au midundo ya muziki. Saa ya kuesabu sekunde za kuingia mwaka mpya, huwa ni muda wa kutafakari mwaka uliopita na kueka malengo mapya kwa mwaka unaokuja. Pia, baadhi ya watu hupenda kutuma salamu au ujumbe kwa wapendwa walioko mbali. Ingawa sherehe zinaweza kuwa za furaha na shangwe. Mimi napendelea pia kuwa na wakati wa utulivu na kuanza mwaka kwa ndoto na mipango mipya. Kwa ujumla ni mchanganyiko wa sherehe, familia, urafiki na kujiandaa kisaikolojia kwa mwaka mpya.

Jukumu ninayopenda zaidi kazini ni kusimamia miradi au kazi zinazohitaji kupanga na kutatua matatizo. Napenda hii kwa sababu inanishikilisha changamoto ndogondogo ambazo zinahitaji kutumia akili na mbinu mbalimbali ili kufanikisha matokeo. Pia kazi hizi huchangia kujifunza ujuzi mpya na kuboresha uwezo wangu wa kupanga. Kuwasiliana na kushirikiana na wenzangu. Napenda kuona matokeo ya kazi yangu yakitimiza malengo yalivyoekwa. Na hii linanipa furaha na kuridhika kazini. Kwa kawaida, jukumu hili linahitaji umakini, nidhamu na uwezo wa kutambua changamoto mapema. Jambo linalonifanya nijihusishe kikamilifu na kila hatua ya kazi. Pia napenda kujua kuwa juhudi zangu husaidia timu au kampuni kufanikisha malengo makubwa. Si tu kunimalizia mimi binafsi. Kwa hivyo, jukumu lolote linalonihimiza kufanya kazi kwa bidii, kushirikiana na kutoa matokeo bora, ndilo lininayo penda zaidi kazini.

Ndiyo, napenda upepo wa AC hasa wakati wa joto kali, upepo huu hunisaidia kujisikia baridi na mtulivu, jambo linaloongeza faraja kazini au nyumbani. Wakati wa kufanya kazi, AC hufanya mazingira kuwa rafiki zaidi kwa sababu hupunguza jasho na uchovu, na hivyo hunisaidia kuzingatia kazi zangu vizuri. Pia, ninapokuwa joto sana, upepo wa AC hufanya kupumua kuwa rahisi na kunipa hisia ya utulivu. Hata hivyo, sipendi upepo ukiwa mkali sana. Kwa sababu, unaweza kusababisha baridi, kichwa kuuma au miguu kuwa baridi sana. Napendelea upepo wa wastani, unaoburudisha bila kuadhiri afya au kuleta usumbufu. Kwa ujumla, ac ni kifaa muhimu sana. Hasa katika maeneo ya joto, lakini ni muhimu kutumia kiasi kinachofaa ili kufurahia baridi bila matatizo. Upepo wake hufanya siku zenye joto kuwa rahisi na za kufurahisha.

Wakati umeme unapokatika, kwanza hufanya ni kukaa kimya na kupumzika kidogo hasa ikiwa si jambo la tharula. Kisha huwa naangalia kama ninamchoro wa kutumia battery, generator au taa za kimsingi ili kuendelea na kazi au kupata mwanga. Mara nyingine napenda kutumia muda huo kufanya mambo yasiyo ya kielektroniki kama kusoma kitabu kuandika kumbukumbu au kupanga mambo ya siku zijazo. Pia wakati mwingine hufanya ni zungumze na familia au marafiki kwani kutokuwepo kwa umeme kunachangia kuondoa mwangaza wa simu au tv na kufanya mazungumzo kuwa ya moja kwa moja. Kwa ujumla, napendelea kutumia muda huo kwa utulivu na ubunifu, badala ya kuchanganyikiwa au kukasirika. Wakati umeme unapokatika, huwa ni fursa ya kupumzika akili na kufanya mambo ya kimsingi bila usumbufu wa teknolojia.

Ninahifadhi data yangu kwa njia tofauti ili iwe salama. Kwanza, hutumia simu au kompyuta kuhifadhi faili muhimu. Hasa zile zinazo tumia mara kwa mara. Pia, hutumia hifadhi ya mtandaoni kwa Google Drive au huduma nyingine. Kwa sababu, inaniruhusu kupata data yangu popote na pia hunisaidia kuilinda endapo kifaa kitapata hitilafu. Zaidi ya hayo huwa na flash disk au hard disk ya nje kwa kuhifadhi nakala ya faili muhimu. Njia hii hunipa uhakika zaidi kuwa data yangu haitapotea kirahisi. Kwa ujumla napendelea kuchanganya hifadhi ya kifaa, mtandaoni na ya nje ili kuhakikisha data yangu iko salama. Imepangwa na inapatikana wakati wowote ninapohitaji.

Msimu ninaopenda zaidi ni msimu wa kiangazi. Napenda msimu huu kwa sababu hali ya hewa, hua ya joto na yenye mwangaza. Jambo linalo nifanya ni jisikie furaha na motisha ya kufanya shughuli mbali mbali. Napenda pia kuwa nje zaidi, kutembea, kufanya michezo au kusherehekea tukio na marafiki na familia. Msimu wa kiangazi pia unaniruhusu kusafiri au kuona mandhari ya asili kwa kama bustani na ufuo. Jambo linalo nipa utulivu wa akili. Zaidi ya hayo napenda mavazi mepesi na ya starehe zinazo weza kuvaa wakati huu. Tofauti na baridi au mvua. Kwa ujumla, kiangazi ni msimu unao changia furaha, nguvu za mwili na fursa za kushirikiana na wengine. Jambo linalo nifanya niwe na kumbukumbu nzuri na nishati nzuri kila mwaka.

Napenda kutumia muda na familia yangu kwa jinsi rahisi lakini yenye maana. Mara nyingi tunakaapa moja nyumbani tukizungumza kucheka na kushirikiana mawazo ya siku. Napenda pia kula na ochakula kwa sababu chakula huleta watu karibu na kuimarisha uhusiano. Wakati mwingine, hutazama televisheni au kusikiliza muziki pamoja. Jamboli nalo tuletea furaha. Pia hupenda kutumia muda na familia wakati wasikukuu au wikendi. Ambapo tunaweza kutembeleana, kusafiri kidogo au kushiriki, shughuli za kijamii. Kua na familia hunipa amani ya moyo na kunifanya nijisikie kupendwa na kuungwa mkono. Kwa ujumla, kutumia muda na familia ni muhimu sana. Kwa ngu kwa sababu hunijenga kima adili, hunipafaraja na hunikumbusha dhamani ya upendo na mshikamano.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli, kuendesha baiskeli hunipa fursa na nafasi ya kufanya mazoezi ya mwili, na pia kufurahia mazingira yanayonizunguka. Napenda kuhisi upepo, kuona mandhari na kusonga kwa kasi yangu mwenyewe. Pia ni njia nzuri ya kupunguza msongo wa mawazo na kusafisha akili. Baada ya siku yenye shughuli nyingi, wakati mwingine huendesha baiskeli pamoja na marafiki, jambo linalofanya zoezi liwe na kufurahisha zaidi. Zaidi ya hayo, baiskeli ni njia rafiki kwa mazingira na hunisaidia kuokoa gharama ya usafiri. Kwa ujumla, kuendesha baiskeli unifanya nijisikia mwenye nguvu, mwenye afya na mwenye furaha.

Napendelea kuandika zaidi kuliko kuongea. Kuandika hunipa muda wa kupanga mawazo yangu vizuri na kueleza kile ninachotaka kusema bila haraka. Ninapokuwa ninaandika ni rahisi kufikiria kwa kina, kuchagua maneno sahihi na kueleza hisia au mawazo kwa uwazi. Pia kuandika hunisaidia kuhifadhi kumbukumbu na kurudi kuzisoma baadae. Hata hivyo, kuongea pia ni muhimu. Hasa katika mawasiliano ya haraka au kazi za kikundi. Kuna wakati kuongea hufikisha ujumbe kwa haraka na husaidia kuelewana moja kwa moja. Kwa ujumla, zote zinanafasi yake, lakini kuandika ndiyo ninayo ipendelea zaidi kwa sababu inanipa utulivu na uhuru wa kujieleza kwa undani.

Napenda mikutano inayo andaliwa vizuri na yenye malengo wazi. Mikutano kama hii hunifanya nijisikie kuwa muda wangu unaheshimiwa na kila sehemu ya mikutano inamana. Kawaida napendelea mikutano yenye agenda ilio pangwa. Mada zilizo eleweka na muda wa kuhitimisha kila jambo. Mikutano mirefu isio na mpangilio napendelea kuiepuka kwa sababu inaeza kuchosha na kupoteza muda. Napenda pia mikutano ya kikundi kidogo kwa sababu hufanya mawasiliano kuwa rahisi na kila mtu wanaeza kutoa mawazo yake kwa uwazi. Zaidi ya hayo, napenda mikutano ambayo inahusisha majadiliano na maamuzi ya vitendo. Si mazungumzo tu bila matokeo. Ili kila mkutano uwe na faida. Pia napendelea mikutano yenye nafasi ya kuuliza maswali na kupata ufafanuzi. Jambo linalo ongeza uelewa na ushirikiano. Kwa ujumla, mkutano mzuri ni ule unawasaidia kazi kusonga mbele. Unaleta ushirikiano na unaongeza ufanisi wa timu.

Harufu ninao ipenda zaidi ni harufu ya maua. Hasa maua kama waridi, lavender au jasmini. Harufu hizi hunifanya ni jizikie mtulivu na furaha. Na mara nyingi huchangia hisia za amani na utulivu wa hakili. Napenda pia harufu ya chakula kilichoiva. Kama mkate wa moto au keki ya chokoleti. Kwa sababu hunipa isia nzuri na kuchangia kumbu kumbu za furaha au sherehe. Zaidi ya hayo napenda harufu ya upepo wa safi wa asubuhi. Hasa baada ya mvua kidogo kwa sababu hunifanya nijisikie fresh na tayari kwa siku mpia. Kwa ujumla, harufu nzuri hunisaidia kuanza siku nzuri, vizuri kuniritisha na kunipa furaha ya ndani. Harufu ninazo penda hunihusiana zina hazihusiani tu na vitu bali pia na mazingira na hisia ambazo zinakuza amani na furaha yangu.

Wakati wa mgogoro na mtu kwanza ufanya ni kutulia na kutochukua uamuzi kwa hasira napenda kusikiliza upande wa pili kwa makini ili kuelewa tatizo na sababu za mgogoro huo. Baada ya hapo hujaribu kuzungumza kwa eshima na kwa utulivu kueleza isia zangu bila kumlaumu mwingine. Mara nyingine uchukua muda kidogo kutafakari tatizo kabla ya kuzungumza. Asa ikiwa mgogoro ni mkubwa au una hisia nyingi. Pia napenda kutafuta suluhisho la pamoja. Baada badala ya kushindana au kuchukua upande mmoja bila hoja. Wakati mwingine, ni lazima kutoa msamaha au kukubali makosa yangu ili kurekebisha husiano kwa ujumla. Ninalenga kurekebisha mgogoro kwa njia yenye heshima na yenye matokeo chanya ili uhusiano uendelee vizuri na kila mtu ajisikie kusikiwa na kuthaminika.

Leo hali ya hewa mjini Nairobi ni ya kawaida na yenye jua azubuhi ni mbae kidogo na joto la wastani karibu kumi na tano degrees celsius. Hali inayofanya hewa iwe ya kupendeza kwanzia mapema. Kadri saa zinavyopita joto linaongezeka na kufikia takriban ishirini na saba degrees celsius to ishirini na nane degrees celsius mchana. Huku jua likiwa kali kidogo, lakini hali bado ni ya kustarehesha. Hakuna uwezekano mkubwa wa mvua leo. Jambo ninalofanya iwe siku nzuri kwa shughuli za nje kama kazi. Mazoezi au kutembea. Upepo ni wa wastani na kuchangia kurahisisha hali ya joto. Ukifanya hewa kuwa yenye kupendeza zaidi. Hali hii pia inafaa kwa kufanya kazi za nje au kustarehea, kusherehekea, sherehe ndogo za familia au marafiki. Kwa ujumla ni siku yenye joto la wastani, kavu na yenye mwangaza wa jua. Jambo linalofanya watu wengi kuwa na motisha ya kufanya shughuli zao za kila siku bila usumbufu wa mvua au baridi kali.

Kinywaji ninachopenda kunywa asubuhi ni chai ya kawaida au kahawa. Napenda chai ya asubuhi kwa sababu huniangazia mwili na akili na hunipa nguvu ya kuanza siku vizuri. Wakati mwingine napenda pia juisi ya matunda kama juisi ya chungwa au ndizi. Hasa ikiwa ninataka kitu kilicho safi na chenye vitamini. Kahawa pia ni kipenzi changu, hasa ikiwa imeandaliwa vizuri na si chenye sukari nyingi, kwa sababu hunisaidia kuamka haraka na kuzingatia kazi au masomo. Zaidi ya hayo, wakati mwingine napendelea maziwa au smoothie yenye matunda, hasa siku ninapohitaji lishe, lishe ya haraka. Kwa ujumla, kinywaji cha asubuhi huniwezesha kuanzisha kuanza siku kwa nguvu na motisha na huchangia afya nzuri pamoja na utulivu wa mawazo.

Wakati wasiku za mvua, napenda kushugulikia na shuguli ambazo zinaweza kufanywa ndani au kwenye sehemu zenye hifadhi ya mvua. Kawaida, huwa nikisoma vitabu, kuandika kumbukumbu au kufanya kazi za mtandaoni. Kwa sababu, mvua hufanya mazingira, kuwa tulivu na yenye utulivu wa akili. Wakati mwingine, napenda kutazama filamu au siris. Huku nikinywa kikombe cha chai au kahawa. Jambo linalo fanya siku kuwa yakustarehesha. Pia siku ya zaa mvua ni fursa nzuri ya kupanga mipango, kupanga bajeti au kupanga kazi za wiki. Kwa kuwa haziwezi kuhamia kwa urahisi nche. Wakati mwigine, pia napenda kusikiliza muziki au podcast ili kuondoa woga wa mvua na kufanya siku kuwa ya furaha. Kwa ujumla, siku za mvua hunipa nafasi ya kupumzika, kufikiria na kufanya shuguli zisizo za nje. Huku ni kifurahia hali ya hewa ya mvua.

Wazo zuri kwa siku ya leo ni kuanza kwa mpango mdogo wa kujiendelea kibinafsi. Kwa mfano, unaeza kuchagua kusoma kitabu kipya, kujifunza ujuzi mdogo mtandaoni au kufanya mazoezi ya mwili hata kwa muda mfupi. Hii hufanya siku yako kuwa yenye manufaa na inakupa hisia ya kuridhika. Pia, unaeza kutumia siku ya leo kushirikiana na familia au marafiki. Kama kupanga chakula cha pamoja, mazungumzo ya maana au kutembelea mahali karibu. Ni wazo zuri pia kuzingatia afya ya akili kwa mfano kwa kufanya kutafakari kidogo, kuandika kumbukumbu au kusikiliza muziki, unao kufanya ujisikie mtulivu. Kwa ujumla, wazo la leo ni kufanya kidogo lakini chenye maana, jambo linalo boresha, mwili, akili na hisia zako kwa pamoja. Siku yenye mpangilio mdogo na shughuli chanya daima hufanya maisha kuwa bora.

Nina mahusiano mazuri na wazee wangu, hasa wazazi na babu au bibi zangu. Napenda kuwasikiliza na kujifunza kutoka kwa ushauri wao na uzoefu waliopata maishani. Mara nyingi huwa naongea nao kuhusu masuala ya kila siku, shule, kazi au mipango ya maisha. Na mara nyingine hufanya shughuli za pamoja kama kula chakula, kutembea kidogo au kusherehekea siku kuu. Mahusiano haya yamenisaidia kujifunza maadili, nidhamu na utamaduni. Pia ni vyanzo vya faraja na msaada wakati nina changamoto au shaka fulani. Kwa ujumla, uhusiano wangu na wazee wangu ni wa heshima, upendo na mshikamano. Na, ninajitahidi kuutunza kila siku kwa kuwasikiliza, kuwaheshimu na kushirikiana nao kadri niwezavyo. Huu uhusiano hunifanya nijisikie dhamani na kuunganishwa na familia yangu kikamilifu.

Kumbu kumbu yangu ya utotoni ni mingi na nyingi zenye furaha. Moja ya kumbu kumbu nzuri ni kutembea na marafiki wajirani huku tukicheza mchezo ya kawaida ya watoto kwa kama mpira wapete au kuruga kamba. Napenda pia kumbu kumbu kumbu wakati nilikuwa nikisaidia wazazi wangu nyumbani. Kama kupika au kufanya shuguli ndogo za familia. Jambu lilinifundisha nitamu na mshikamano. Kila mwaka sikuku na sherehe za kuzaliwa zilikua wakati wafuraha kubwa. Ukijazwa na michezo, keki na zawadi mdogo. Jambo lililo nifanya nijisikie kupendwa na kudhaminika. Pia kumbukumbu za shule hasa kupata marafiki wapia na walimu walio kuwa wakirafiki ni sehemu ya kumbukumbu za utotoni ambazo haziwezi kusahaulika. Kwa ujumla kumbukumbu za utotoni ni za furaha, michezo, familia na urafiki na ufanya nijisikie shukrani na furaha ninapo zikumbuka hadi sasa.

Ndiyo, napenda kupika ingawa si kila siku. Kupika hunipa furaha kwa sababu ninafasi ya kuwa mbunifu, kujaribu mapishi mapya na kuanda chakula kulingana na latha yangu. Napenda zaidi kupika vyakula rahisi kama wali, pasicha au mayai. Lakini, wakati mwingine, hujaribu pia mapishi mapya nikitafuta mtandaoni. Kupika hunifanya nijisikie huru na kunisaidia kupumzika baada ya siku yenye shuguli nyingi. Pia ni jambo zuri kwa sababu hunipa uhakika wa kile ninachokula na hunisaidia kula kwa afya. Zaidi ya hayo kupika kwa familia au marafiki, hunifanya nijisikie fahari na furaha ni napo ona wakifurahia chakula nilicho anda.

Ndio, napenda kukimbia hasa ninapotaka kufanya mazoezi na kusafisha akili. Kukimbia hunisaidia kuboresha afya ya mwili, kuongeza pumzi na kupunguza msongo wa mawazo. Napenda kukimbia asubuhi au jioni wakati hali ya hewa ni tulivu. Sababu hunifanya nijisikie mwenye nguvu na mtulivu. Wakati mwingine, hukimbia kwa umbali mfupi tu. Lakini hata hivyo hunipa hisia nzuri ya kujitunza. Kukimbia pia hunisaidia kupanga mawazo na kujipa muda wa kuwa peke yangu. Kwa ujumla ni zoezi rahisi lakini lenye manufaa makubwa kwa afya na ustawi wa akili.

Sifa muhimu kwa kiongozi mzuri ni nyingi, lakini bathi ya za msingi ni kwanza, uongozi na wajibikaji, kiongozi mzuri anapaswa kuwa na uwezo wakuchukua maamuzi, zahihi na kubeba majukumu yake bila kukwepa. Bila mawasiliano mazuri, kiongozi lazima aweke ukueleza matarajio, kuelewa muweza wenzake na kusikiliza mawazo ya wengine. Pili, kuongoza kwa mfano. Maneno ya hayatoshi lakini kiongozi yafanye la yale anayo yaomba wafuasi wake kufanya. Zaidi, uheshimu na haki. Kiongozi mzuri anashugulikia kila mtu kwa usawa bila ubaguzi. Pia, uvumilivu na ustahimilivu ni muhimu kwa sababu changamoto na migogoro ni sehemu ya kila siku. Hatimae kueza kuhamasisha na kuongoza timu ni sifa muhimu ili kila mtu ajisikie kuchangia na kufanya kazi kwa bidhi. Kwa ujumla kiongozi mzuri uchanganya sifa hizi ili kufanikisha malengo kwa ufanisi na mshikamano wa timu.

Ninapo shugulikia makosa kazini kwanza hufanya ni kutulia na kuthamini kilichotokea badala ya kuchukua uamuzi kwa hasira. Napenda kujua chanzo cha kosa. Ikiwa ni kutoelewa maelekezo kutozingatia muda au sababu nyingine. Ili niweze kuelewa kwa usahihi. Kisha hufanya jitihada za kurekebisha kosa maramoja. Kama kurekebisha faili, kuwasiliana na wenzangu au kufuata hatua zinazo hitajika. Pia hujifunza kutokana na kosa hilo ili lisitoke tena. Wakati mwingine, ni lazima kuomba msaada au ushauri kutoka kwa wasimamizi au wenzangu ili kupata suluhisho bora. Zaidi ya yote, napenda kushirikisha timu ikiwa nikosa la pamoja, ilikila mtu ajue na kujifunza. Kwa ujumla, ninashugulikia makosa kwa utulivu, busara na nidhamu, nikiwa na lengo la kurekebisha hali na kuimarisha utendaji kazini.

Mchezaji ninaye mpenda zaidi ni Leonel Messi, ambaye ni mchezaji wa soka maarufu duniani. Napenda Messi kwa sababu anaustadi mkubwa, binu za kipekee na uwezo wa kufanya mambo ya ajabu kwenye uwanja. Anaweza kufunga mabao magumu, kutoa pasi sahihi na kusababisha mashambulizi ya ajabu kwa timu pinzani. Zaidi ya ustadi wake napenda jinsi anavyo kuwa mtulivu na kiongozi wakimya. Akihamasisha wenzake bila kelele nyingi. Pia amefanikisha mafanikio mengi kwa kushinda ligi, kombe la dunia na tuzo la mchezaji bora duniani. Jambo linalo thibitisha kiwango chake cha juu. Mesi pia ni mfano wa bidii, uvumilivu na kujituma bila kujivunia sana. Jambo linalofanya kuwa mchezaji wa kuigwa. Kwa mashabiki wa soka, mesi ni chanzo cha motisha na burudani. Na kwa hivyo, anastahili heshima kubwa.

Ndiyo, ningependa kurudi ujana kwa sehemu fulani. Hasa ili kufurahia baadhi ya uzoefu niliopewa kwa ndoto na furaha ya kipekee. Ningependa kurudia michezo ya watoto, kucheza na marafiki wa jirani na siku za furaha na familia. Kwa sababu, hizi kumbukumbu ziliunda msingi wa maisha yangu ya sasa. Pia ningependa kutumia nafasi hiyo kujifunza mambo zaidi na kufanya maamuzi bora. Kutokana na uzoefu nilio nao sasa, jambo ambalo linge saidia kuepuka baadhi ya makosa ya utotoni. Hata hivyo, siku ambayo ningependa kuishi maisha yangu yote tena, bali kurudi kwa muda mfupi ili kufurahia na kujifunza. Kwa ujumla, kurudi ujana kungekuwa fursa ya kufuraha, mchezo na kujifunza kwa njia ya kipekee. Huku nikibeba hekima na sasa ya maisha.

Ndiyo, napenda kucheza ngoma hasa wakati wa sherehe, hafla za kijamii au burudani na marafiki. Kucheza ngoma unifanya ni jisikie huru, mwenye furaha na mtulivu, huku mwili ukifurahia mwendo wa muziki. Napenda kucheza ngoma za burudani za kisasa, kama vile muziki wa pop au hip hop. Lakini pia ninavutiwa na ngoma za kitamaduni ambazo zinahusisha mila na desturi za asili, hata kama si mtaalamu. Kufuata midundo na kuonyesha hisia kupitia ngoma, kuna nipa raha na kujieleza bila maneno. Kucheza ngoma pia ni njia nzuri ya mazoezi ya mwili. Kwani unisaidia kuwa na nguvu, kudumisha afya na kuongeza stamina. Wakati mwingine, napenda kucheza ngoma pamoja na familia na marafiki. Jambo linalo ongeza furaha na mshikamano. Kwa ujumla, kucheza ngoma ni njia ya kustarehesha akili, kufurahia mziki na kujieleza kwa njia ya kipeke na ya furaha.

Mchezo ninao upenda zaidi katika mchezo ya olimpiki ni mbio za riadha, hasa mbio za mita miya moja na miya nne. Napenda mchezo huu kwa sababu unaonyesha kasi, nguvu na nidhamu ya juu kwa muda mfupi sana. Inavutia kuona wanariadha wakijianda kwa miaka mingi kwa ajili ya sekunde chache za mashindano. Mbio za riadha pia hunipa msisimuko kwa sababu ushindani huwa mkali na mshindi huwamuliwa kwa tofauti ndogo sana. Zaidi ya hayo, riadha ni mchezo unawo wakilisha nchi nyingi duniani na hunifanya nijisikie fahari kuona wana riadha wa Afrika hasa kutoka Kenya wakifanya vizuri. Mchezo huu nifundisha umuhimu wabidi, uvumilivu na kujituma kwa sababu mafanikio yanategemea mazoezi na nidamu. Kwa ujumla, riadha ya olimpiki ni mchezo unawoniburudisha, kunitia moyo na kunikumbusha kuwa juhudi ndogo zinaweza kuleta mafanikio makubwa.

Kazi au masomo yangu ni sehemu muhimu ya maisha yangu, kwani hunichangia, kujifunza, kukuza ujuzi na kufanikisha malengo yangu. Katika masomo, napenda kuzingatia somo za biashara, sayansi na hisabati, kwa sababu hunipa msingi wa kufikiri, kwa akili na kuelewa dunia ya kibiashara na teknolojia. Huandika kazi za nyumbani na miradi kwa umakini ilikuhakikisha na jifunza ipasavyo, hata kama ni kazi ngumu. Kazi yangu ya kila siku inahusisha kusimamia muda kupanga kazi na kushirikiana na wenzangu ili kila jambo lifanikishwe kwa ufanisi. Zaidi ya hayo, kufanya jitihada za kujifunza ujuzi mpya, mtandaoni au kwamu, mafunzo ya ziada. Ili kuongeza maarifa yangu na kufanikisha malengo yangu ya kitaaluma. Kwa ujumla, masomo na kazi zangu hunisaidia kuwa na nidhamu, ujuzi na motisha. Jambo linaloongeza nafasi yangu ya kufanikisha maisha yangu ya baadae.

Mwandishi wa vitabu ninayependa ni Chinua Achebe. Hasa kwa sababu anaandika hadithi za kuvutia zinao zinazohusisha maisha, utamaduni na historia ya Afrika. Kitabu chake maarufu, Things Fall Apart, kimenivutia kwa sababu kinaonyesha changamoto za jamii ya jadi wakati wa mabadiliko ya kisiasa na kijamii. Huku wakielezea tabia na desturi kwa undani. Napenda pia jinsi Achebe anaandika kwa lugha rahisi lakini yenye maana kubwa. Jambo linalo fanya kazi zake kuwa rahisi kueleweka lakini zikabaki na nguvu ya kufundisha. Zaidi ya hayo, kazi zake hufundisha kuhusu maadili, historia na utamaduni wa jamii. Jambo linaloongeza uwelewa wangu, wa dunia na watu. Kwa ujumla, chinua achebe ni mwandishi ninayemheshimu kwa sababu anaunganisha hadithi nzuri, historia na mafunzo ya maisha na kazi zake huchangia sana kujenga uwelewa na heshima kwa utamaduni mbali mbali.

Maandhari nzuri zaidi nina niliona, ni mchana, wa jua, likichomoza, kwenye mlima wa Rift Valley. Maandhari hiyo ilikuwa yakuvutia sana, yenye rangi za dahabu, kijani na blue za anga. Huku upepo wa asubuhi ukileta utulivu, nilipokuwa nikitazama, nilihisi amani na furaha, na pia nilivutiwa na muonekano wa nyama, wa porini na mazao ya shamba. Yaliyo zunguka eneo hilo. Maandhari nyingine nzuri ni bahari ya hindi wakati wa machweo. Ambapo rangi za machweo kama waridi na dhahabu zili unganisha na maji yenye utulivu. Pia napenda maandhari ya msitu wa mvua ukiwa na mvua inanyesha pole pole sababu hunipa hisia za utulivu na kufikiri kwa kina. Kwa jumla, maandhari nzuri zaidi huwa ni zile zinazo changanya uzuri wa asili rangi na hali ya utulivu na kunipa kumbu kumbu zisizo weza kusahaulika na furaha ya ndani.

Ndio, napenda kusoma gazeti ingawa si kila siku. Kusoma gazeti kunanisaidia kujua habari za ndani na za kimataifa kama siasa, michezo, uchumi na burudani. Napenda kusoma sehemu za maoni pia kwa sababu huniwazia na kunipa mtazamo tofauti wa mambo yanayojiri. Gazeti pia ni njia nzuri ya kupumzika kutoka kwa skrini za simu au kompyuta. Kwani unaweza kusoma kwa utulivu bila mwanga, mkali au usumbufu wa mitandao. Zaidi ya hayo, kusoma gazeti kunachangia ujifunzaji wa maneno mapya. Uelewa wa jamii na ufahamu wa mambo ya sasa. Kwa jumla, ingawa habari nyingi hupatikana mtandaoni gazeti lina nafasi yake kwa sababu huniwezesha kusoma kwa utulivu, kuelewa muktadha wa habari na kufurahia mapishi ya habari kwa kina.

Ndiyo, napenda kuvaa kofia. Hasa wakati wajua kali au nikiwa nje kwa muda mrefu. Kofia hunisaidia kujikinga na jua, kulinda macho na kunifanya nijisikie huru zaidi. Pia wakati mwingine, huvaa kofia kama sehemu ya mtindo. Kwa sababu, inaweza kuongeza muonekano na kuifanya mavazi yaonekane vizuri zaidi. Napendelea kofia rahisi kama baseball, cup. Kwa sababu ni nyepesi na rahisi kuvaa. Hata hivyo, sivai kofia kila wakati huvaa kulingana na hali ya hewa. Mahali ninapoenda au aina ya mavazi niliyo vaa. Kwa ujumla, kuvaa kofia ni jambo linalo ninalo penda kwa sababu lina faida za kiafya na pia linachangia mtindo wangu wa kila siku.